Huwa nashughulikia muda wa mwisho kwa kutumia nidhamu ya hali ya juu na mpangilio wa mapema. Ambapo mimi huanza kwa kuvunja kazi kubwa katika hatua ndogo na kujiwekea muda wangu wa siri kwa kukamilisha kazi hiyo siku moja au mbili kabla ya tarehe halisi. Jambo ambalo hunipa nafasi ya kufanya marekebisho ya dakika za mwisho bila shinikizo na kuhakikisha kuwa ubora wa kazi haushuki kutokana na haraka.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni sharubati ya matunda iliyotengenezwa kwa embe, parachichi na kachumbari kidogo ya tangawizi kwani inanipa mchanganyiko mzuri wa radha tamu na asilia inayo burudisha mwili papo hapo. Navutiwa na vinywaji baridi ambavyo si tu vinakata kiu mbali pia vina virutubisho vinavyo ongeza nguvu hasa wakati wa mchana kukiwa jua kali au baada ya kumaliza kazi nyingi zinazohitaji umakini.

Ninapokabiliwa na kazi za dharura, mimi hutumia mbinu ya kutathmini upya vipaumbele vyangu papo hapo kwa kuangalia uzito wa dharura hiyo ikilinganishwa na majukumu niliyokuwa nayo ambapo ikiwa ni ya lazima, mimi husimamisha shughuli nyingine zisizo na haraka na kuelekeza nguvu zangu zote kuikamilisha kwa haraka na umakini mkubwa ili kurejea kwenye ratiba yangu ya kawaida bila kuathiri ufanisi wa jumla, wa siku.

Ushauri mkubwa ninaweza kumpa mtu anayeanza kazi ni kuwa na kiu ya kujifunza kila siku na kujenga uaminifu tangu siku ya kwanza. Katika hatua za mwanzo, ufundi wako wa kazini ni muhimu, lakini tabia yako, unyenyekevu wa kuuliza maswali pale unapohitaji msaada, na utayari wako wa kujitolea kwenye majukumu yanayo changamoto, uwezo wako ndivyo vitakavyo kutofautisha. Hakikisha unajenga mahusiano mema na wenzako na uwe mtu wakutatua matatizo badala ya kulalamika, Kwani sifa ya kuwa mtu anayetoa suluhisho itakufungulia milango mingi na kupanda ngazi katika kitaaluma.

Mimi hupenda kufuatilia National Geographic kwa sababu nimevutiwa sana na makala zao kuhusu asili, sayansi na ugunduzi wa mambo mbalimbali duniani. Kupitia chaneli hiyo, ninapata fursa ya kujifunza kuhusu maisha ya wanyama, mazingira na teknolojia mpya, jambo ambalo hunisaidia kupanua uelewa wangu na kunipa msukumo wa kuwa mbunifu zaidi katika kazi zangu za kila siku.

Mimi huwa naenda hospitali maramoja au mbili kwa mwaka kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa afya ya mwili mzima hata kama sijisikij mgonjwa naamini katika msemo wa kinga ni bora kuliko tiba.Hivyo kutenga muda huo kunanisaidia kuhakikisha kuwa kila kitu kiko sawa na kunipa amani ya roho ili niweze kuendelea na majukumu yangu ya kila siku nikiwa na nguvu na afya tele.

Mimi napendelea zaidi chakula chenye ladha ya viungo na asilia ambapo mchanganyiko wa ladha ya pilipili kiasi, limau na viungo vya kienyeji kama tangawizi au iliki, hunifanya nifurahie mlo wangu zaidi. Ladha hizi si tu kwamba huamsha hamu ya kula, bali pia huleta uchangamfu fulani wa kipekee ambao unanifanya nijihisi mwenye nguvu na mchangamfu baada ya kula.

Ndiyo, ninapenda sana kuogelea. Naona ni moja kati ya michezo inayo burudisha na kusaidia mwilimzima kufanya mazoezi kwa wakati mmoja bila kusababisha uchovu mkubwa wa viungo. Maji yana asili ya kutuliza akili, hivyo kuogelea kuna nisaidia kuondoa msongo mawazo, kupata utulivu wandani na kujisikia mwepesi zaidi hasaa wakati wajioni baada kukamilisha majukumu yangu ya siku.

Ndiyo, ninapenda sana kupanda milima. Kwangu mimi, kupanda milima siyo tuu mazoezi ya mwili, bali ni changamoto ya kiakili inayo fundisha uvumilivu na nidhamu ya kufika kilelini licha ya uchovu Hakuna hisi anzuri kama kusimama juu ya kilele na kutazama mandhari ya dunia kuambali. Hali hiyo inanipa mtazamo mpya wa maisha na kunikumbusha kuwa hata changamoto kubwa kiasigani zinaweza kushindwa kwa kupiga hatua moja baada ya nyingine kwa utulivu.

Mimi hupiga picha mara kwa mara, hasa ninapokuwa nje kwenye matembezi au ninapopata fursa ya kuona mandhari nzuri ya asili, kwani ninaamini picha ni njia bora ya kuhifathi kumbukumbu na uzuri wa matukio ya maisha ambayo hayajirudii. Napenda kunasa picha za machweo, milima au hata matukio madogo ya furaha na marafiki, Jambo ambalo hunisaidia kutathmini safari yangu ya maisha na kupata msukumo wa kisanii kila ninapopitia albamu yangu ya picha baadae.

Msimu ninaopenda zaidi ni kipindi cha kuanzia Juni hadi ya Agosti ambacho kwa kawaida hua ni hali ya hewa ya ubaridi na utulivu mwingi. Msimu huu unanipa fursa ya kufurahia matembezi ya asubuhi bila joto kali kuvaa mavazi ya joto ninayoyapenda na pia ni wakati mzuri wa kujisome vitabu au kuandika nikiwa nimepumzika ndani huku nikinywa kinywaji cha moto Jambo ambalo hunipa utulivu mkubwa wa akili na mwili.

Maktabani mara moja au mbili kwa mwezi kwani naamini kuwa mazingira ya maktaba yanatoa utulivu wa pekee ambayo ni vigumu kuupata sehemu nyingine yoyote kwa ajili ya kusoma kwa kina na kufanya utafiti wa mambo mapya. Ingawa kwa sasa vitabu vingi vinapatikana kidigitali, bado ninathamini harufu ya vitabu vya karatasi na fursa ya kupata machapisho ya kipekee ambayo yananisaidia kupanua uelewa wangu na kunipa mawazo mapya ya kuandika.

Mimi huchukua hatua mbalimbali ndogo ndogo lakini zenye tija kulinda mazingira kama vile kupunguza matumizi ya plastiki na badala yake kutumia mifuko ya vitambaa pamoja na kuhakikisha kuwa nimezima vifaa vyote vya umeme na taa ni napokuwa si vitumi ili kuokoa nishati. Aidha, ninapendelea kutembea kwa miguu kwa umbali mfupi badala ya kutumia gari ili kupunguza uchafuzi wa hewa na pia ninashiriki kikamilifu katika kampeni za upandaji miti kwa sababu na amini kila mti mmoja unaopandwa ni hatuwa kubwa kuelekea dunia yenye hewa safi na mazingira bora kwa vizazi vijavyo.

Ninapopatwa na wasiwasi, hatua yangu ya kwanza ni kuchukua pumzi, ndefu na yakina, ili kutuliza mapigo ya moyo na kuirudisha akili yangu kwenye hali ya utulivu. Baada ya hapo, mimi hupenda kuandika kile kinachonipa wasiwasi kwenye karatasi. Hatua hii inanisaidia kuona kama tatizo hilo ni jambo ninaloweza kulitatua sasa hivi au ni jambo lililo nje ya uwezo wangu hali inayo punguza shinikizo la akili na kunisaidia kurejea kwenye hali ya kawaida nikiwa na mpango kazi wa kueleweka.

Kwangu mimi, jambo la kidini ambalo ni muhimu zaidi ni upendo na uwadilifu katika mahusiano yetu na binadamu wenzetu na muumba. Naamini kuwa kiini cha imani ya yote ni jinsi unavyomtendea jirani yako, kuwa na huruma kwa wenye uhitaji na kuishi maisha ya kweli. Mambo haya ndiyo yanayojenga jamii yenye amani na kumpa mtu utulivu wa ndani Unaovuka mipaka ya maneno tu na kuwa matendo ya kila siku yanayoleta nuru duniani.

Ndiyo, nimewahi kushiriki katika mashindano kadhaa hasaa yale yanayohusu uandishi wa insha na mdahalo wakati nikiwa shuleni na chuoni. Mashindano haya yalinifundisha umuhimu wa kufanya utafiti wa kina, kujenga hoja zenye nguvu na zaidi ya yote yalinisaidia kujiamini zaidi ninapozungumza au kuwasilisha mawazo yangu mbele ya watu. Kwangu mimi, ushindi haukua tu kupata tuzo, bali ni kile kiasi cha maarifa na ujasiri niliyojiongezea kila niliposhiriki.